Unapendelea mfumo gani wa simu? Napendelea mfumo wa android kwa sababu ni rahisi kubadilisha na inaniruhusu uhuru zaidi wa matumizi pia kuna chaguo nyingi za simu kulingana na budget na mahitaji hio uwezo unapendelea android au ios na kwa nini?

Je, umewahi kufanya yoga? Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Na imenisaidia kutuliza akili na kuboresha kunyumbulika kwa mwili. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, wa kuzingatia pumzi. Mimi na marafiki tulienda kujaribu yoga. Je wewe?

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Napendelea kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga kupanga mikakati na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa pia hunipa hisia na uwajibikaji na mafanikio mimi huwa nasimamia kundi kama watu ishirini.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Ninapenda kuwa mahali palipo na utulivu na safi penye mazingira mazuri na watu wachache wanaoheshimiana. Pia napenda sehemu zenye mandhari na asili kama bustani au karibu na maji. Hii hunipa nijihisi utulivu sana.

Kumbukumbu gani nzuri una unayo kutoka utotoni kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nilikuwa nikicheza na marafiki kwenye shamba la shule tukicheka kukimbia na kugundua mambo mapya kila siku pia nakumbuka wakati wa familia tulikusanyika pamoja kwenye sherehe na tukakula pamoja ilinifanya nijisikie salama na wa furaha.

Harufu gani unayoipenda mimi napenda harufu zinazo kumbusha utulivu na furaha kama harufu ya maua mapya cha yenye viongo au hata mvua ikinyesha harufu kama hiyo hunikumbusha hunipa ile utulivu bila wasiwasi wowote.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Kuamuka taratibu kupumzika sekunde chache, kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo kuamsha mwili. Kunywa maji au chai au kahawa ili kuamusha mwili na akili. Kuandaa mawazo yangu ya siku kama vile kupanga mambo ya kufanya leo.

Nambie kuhusu mchezo unaoipenda kutazama. Mimi kwa wakati mwingi napenda kutazama mchezo wa rugby pale ambapo tunakutana na marafiki, tunasherehekea na kukuwa mashabiki wa huo mpira. Alafu pia napenda pale kutazama kwa sababu inanipa utulivu na kupata inanipa nafasi ya kuungana na wenzangu.

Programu gani ya simu hutumia kila siku, mimi kwa mara nyingi natumia pale unaoitwa Google, hii ni programu ambayo unaweza tumia kutafuta au kujifunza mengi, kuuliza maswali na mambo ya kadhalika ambazo sizijui na hunipa maarifa na kujielimisha.

Je umewahi kuona bahari? Ndiyo nimewahi kuona bahari. Ile bahari la ziwa Indian Ocean ambapo liko kule mombasani nimewai kufika huko nikaogelea mimi na familia tulienda huko kwa sherehe.